Nakuwa makini sana na vile vitu ambavyo nakuwa nahakikisha naviposti mtandaoni kuhakikisha kwamba faragha yangu inalindwa kwa umakini wa hali ya juu. Hilo naeza nikalifanya kwa kuangalia vitu ambavo nakuwa naviposti hasa vitu vyangu ambavo ni pia private na ambavo ni personal nahakikisha kwamba naviposti kwa umakini wa hali ya juu. Pia picha ambazo huwa naposti naangalia na picha ambazo naposti nahakikisha ya kwamba ni picha ambazo zinakuwa hazihusiani na maisha yangu ya nyumbani kwangu ya usiri moja kwa moja nahakikisha nakuwa makini juu ya hilo ili kuweza kulinda faragha yangu pamoja na familia yangu mitandaoni pia napenda kuwa makini sana na mada ambazo nachangia mbalimbali mada ambazo zinaeza zikawa zinaguza jamii moja kwa moja nahakikisha ya kwamba hazina uhusiano wa mambo ya faragha ya nyumbani kwangu kwenye jamii inayonizunguka hasa huko mitandaoni hicho ndio kitu ambacho naeza nikakifanya kuhakikisha ya kwamba faragha yangu inalindwa kwa hali ya juu Pia napenda kuchangia mada nyingi sana zinazo usu mambo ya burudani mitandaoni Napenda kuchangia mada hizo lakini uwa na ukuwa makini sana na kile ambacho nakua na kiposti kwenye mausiano ya moja kwa moja na hasa katika jamii faraga yangu ni ya muhimu sana huilinda na hasa kwenye jamii yangu ambayo imenizunguka ikiwa mimi ni mtanzania na mambo ya nakuwa ni mengi sana hasa katika siasa zetu za nchi yetu ya tanzania mada mbali mbali zinazousiana na siasa, uwa naakikisha nasiposti kwa umakini mkubwa na mkubwa kwa hali ya juu kuakikisha kwamba falaga yangu inalindwa kwa hali na mahali. Pia uwa naakikisha kwamba jamii yangu hasa watu mbalimbali ambao wanatumia isia sana kuchangia mada mbalimbali kwenye mtandao na kuwa makini kuto waruhusu wawezi kunijua kiundani. Kwa sababu tunatofautiana mawazo na mawazo ya naeza yakatufanya, tukaingiriana hata kwenye vitu ambavo ni vya faraga. Kwa hiyo uwa nakuwa makini mtandao ni kujiusisha na watu mbalimbali ambao nakua naongea nao na hasa kuchangia mada mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Hicho ndo kitu cha muhimu sana, ambacho huwa naakikisha ni mekifanya, ili kueza kulinda faraga yangu mtandaoni. Pia watu ambao nakuwa na jiusisha nao, naakikisha ni watu ambao, wako makini ni watu ambao ni wana mawazo ambayo ya nafanana na mimi na hasa kwenye mambo ya faraga kwenye mitandao ya kijamii. Kuto kuposti sana picha zako ukiwa na maisha yako ya nyumbani, kuakikisha nakuwa makini sana, kuto kueka familia yangu sana mitandao ya kijamii. Hicho ni kitu ambacho huwa na kuwa nachomakini sana Kwa sababu kumekuwa kuna matukio mengi ya watu kupotea watu wanatekwa, wanapotea, unaenda pasiko kujulikana Kwa hiyo mitandao imekuwa nisehemu ambayo Ukiweka vitu vyako sana vya chumbani kwako, vitu vyako vya nyumbani kwako Unaweza ukajikuta umeishia eneo baya ambayo we mwenyewe hukutarajia Kwa hiyo, ayo ni baadhi ya mambo ambayo nimekuwa nikifanya muhimu sana kuakikisha na linda faraga yangu mtandaoni ya kingine ambacho uwa nakifanya na kuwa kikisha kwa mba maeneo ambayo uwa nakuwepo, location ambazo uwa nakuwepo ndugu zangu wa karibu huwa naakikisha wanajua Kwa hiyo ata kama natoa maoni yangu kwenye mitandao ya kijamii na hasa mtandao wa twitter Uwa kule kuna uhuru sana na majukwaa mbalimbali ya kutoa michango mbalimbali Kwa hiyo huwa naakikisha ndugu zangu wanakuwa wanajua location zangu Lakini faraga zangu za ndani zinalindwa vile vile na hakikisha kwamba Hakuna watu ambao wananijua zaidi wanje ukiachana na ndugu zangu Hakuna watu ambao najua kwenye maisha yangu ya mtandaoni Nimeficha baadhi ya vitu ambavo ni vingi ili kujilinda mimi mwenyewe kama raia wa kawaida kama mtanzania wali ya kawaida Nimeakikisha kwamba najilinda kwa hali na mali ili kuweza kuakikisha Kila kitu kinakuwa sawa moja kwa moja kwenye jamii Mikiwa kama mtanzania kumekuwa kuna matukio mengi sana ambayo yamekuwa yana leta sana utata hayo ni baazi ya mambo ambayo nimekuwa nikiyafanya Hila cha muhimu sana kikubwa sana Nimejaribu kuficha sana maisha yangu ya nyumbani, familia yangu Nimejaribu kuwaweka mbali na mitandao ya kijamii Nikiwa mimi nipo uko na kuwa na umakini wa hali ya juu sana kwa hiyo na weka baazi ya hivo vitu, limitations zina kuwa nyingi na funga baazi ya naakikisha kwa mba nywilazangu zina kuwa ziko makini Kwa hiyo naakikisha kwamba na kuwa makini kupita kiasi Ye ayo ndo mambo ambayo nimekuwa ni kiyafanya Kwa namna moja au nyingine napenda kutoa shukrani zangu za zati juu ya ayo na mawazo yangu nao mbeni kama kuna namna naeza kasaidia Kufanyiwa kazi Yafanyiwe kazi asanteni sana aSante sana na shukulu sana kwa kweli Amin.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, mara kwa mara, niko katika mitandao mbali mbali ya kijamii Napenda sana kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu napenda kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii Napenda kuangalia updates mbali mbali ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii vitu kama hivo kushare pia habari mbali mbali, ndugu jamaa na marafiki na pia napenda kuwa updated na vitu mbali mbali ambavyoo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Natumia sana, napenda sana kutumia mtandao wa X Yani Twitter Natumia mara kwa mara ili kuweza kujua kitu gani ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo, ni kweli natumia mitandao ya kijamii na mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu yangu ya kuweza kupata tarifa mbalimbali kwa haraka kuliko sehemu nyilingine yoyote na ndii maana nipo kwenye mtandao ya kijamii Almost yote natumia ili kuweza kujua kitu gani kinaendelea katika jamii yangu Kitu gani kinaendelea katika nchi yangu na kuweza kupata hizo adhari kwa wakati mwafaka ambao unaeza ukanifikia. Kwa hiyo nipo kwenye mitandao ya kijamii na natumia mitandao ya kijamii.

Hali ya hewa iliyopo sasa hivi, hapa nilipo, nikunajua, lakini sio kali sana, nijua la kawaida, hakuna mvua, hakuna mawingu, hakuna baridi, kuna joto. Na hapa nilipo, nimevaa nguo ambayo ninye pesi, wala sionzito sana, kutokana nahali hii ya hewa jinsi ilivyo. Nguo yangu niliyovaa ninye pesi, sionzito sana, kwa sababu jua lililopo, pia sio kali sana. Hali ya hewa ninayo ipenda mimi na penda kuwe na hali ya hewa ya kawaida kusiwe kuna jua kali sana wala kusiwe kuna hali ya mawingu makali sana wala baridi kali sana Napenda kuwe na hali ya hewa ya kawaida ambayo inaweza ikanifanya nikatoka nje nikaweza kutembea hata kwa miguu nisiumie sana najua na wala kusiwe kuna baridi kali sana ya kuweza kuniumiza pia ni kahitaji kuvaa vitu vizito labda kujikinga na baridi Kwa hiyo hiyo ndo hali ya hewa ambayo mimi ninaipenda sana na inanifurahisha mara kwa mara ambapo nakuwepo katika hali ya hewa kama hii napenda kufanya shughuli zangu mbalimbali zinazo nihitaji kutoka nje kama vile nahitaji kuenda kupata vitu katika maduka niweze kutoka kuenda kununua na niweze kurudi katika hali tu ya kawaida nisihitaji usafiri wowote niweze kutembea tuu kwamguu kwasababu mara kwa mara Napenda kutembea kuliko kutumia vyombo vya usafiri kama ambapo naenda ni karibu kwa hiyo hiyo ndo halia halisi iliyopo katika eneo ambalo nikomimi kwa wakati huu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuli, kwanza napenda awe ni kiongozi ambaye ni muadilifu, anajiali maadili, ana uchungu na nchi yake, anakipenda kile kitu ambacho anakifanya na anacho kiongoza, mtu ambaye ameweka maslai ya wanainchi kwanza mbele kuliko maslai yake ye binafsi, ambaye anajali sana matoko ya wananchi katika kila hali, yuko tayali kupambana, kufa na kupona kwa jili ya nchi yake na wanainchi na taifa lake kwa ujumla. Kwa hio, kiongozi mzuri kwangu mimi ni ule ambaye, hameweka maslai ya wananchi kwanza mbele kabla kueka maslai yake yeye binafsi.

Kitu cha muhimu sana katika maisha yangu, cha muhimu katika maisha yangu, kwanza kabisa ni kutimiza malengo yangu, ambayo nimejiwekea mimi kwenye maisha yangu. Mimi nahitaji kutimiza ndoto na ndoto ambazo nimezipanga kabisa kuzitimiza kwenye maisha yangu, nahitaji kuzitimiza. Hicho ni moja kati ya kitu cha muhimu sana katika maisha yangu, ambacho ni kikubwa kuliko vitu vingine vyote ukiachana na familia, wazazi, na ndugu jamaa na mrafiki. Kitu cha muhimu sana kwenye maisha yangu mimi ni kutimiza malengo niliyojiwekea katika maisha yangu.

Kusubiri kwenye mstari ni kitu ambacho najihisi tu ni sawa, kutokana na kuwa kama nimekuta kuna mstari au ni foleni ya kitu fulani, mimi kusubiri sioni shida kwa sababu ni sehemu ya utaratibu na kama nimekuta kuna watu ambao wanaendelea, walishanitangulia kuwepo pale kwenye mstari, najisikia tu vizuri kusubiri kwa sababu siwezi nikalalamika wala kufanya kitu chochote kile cha kulalamika kutokana na mstari ambao nimekuta. Kwa hiyo kusubiri kwenye mstari kwangu mimi ni kitu ambacho ni sawa na hakina shida yoyote.

Naweza nikakuambia kuhusu kazi au masomo yangu kwanza kabisa kazi ambao nafanya mimi ni daktari katika ngazi ya diploma ya clinical medicine, ndio kazi ambao mimi naifanya kwa sasa. Nilichagua kazi hii kwa sababu ni kitu ambacho nimekuwa nikikipenda toka nikiwa mdogo Nimekuwa nikipenda sana kufanya kazi ya udaktari na niliamua kuanzia ngazi ya diploma Ili nitakapoweza kupata nafasi ya kusoma niweze kujiendeleza na masomo huko mbele ya juu zaidi nachokipenda zaidi kutokana na hii kazi yangu Kwa sababu napenda kutibu watu, napenda kusaidia watu Nimekuwa nikipenda hiki kitu tokea nikiwa mdogo na ndio maana niliamua kuchagua njia hii ya kuwa daktari pia kutokana na inspiration mbalimbali za ndugu zangu wajomba waliopita walikuwa madaktari kwa hiyo nikajikuta na mi napenda sana kuwa daktari ila ni kitu ambacho nakipenda zaidi kwa sababu napenda kusaidia watu napenda kutibu watu napenda kuona mgonjwa akitibiwa na akipona ni kitu ambacho kilinisukuma sana mimi kuweza kutamani kusoma diploma ya clinical medicine changamoto ambayo naipata kwenye kazi hii kubwa zaidi ni mazingira ya kufanyia kazi mazingira kufanyia kazi kwa Tanzania kwa ngazi hii kama ya diploma Kwa sisi waajiriwa wa serikali mazingira yetu ni magumu sana Tunafanya kazi vijijini kwenye mazingira magumu Hakuna miundombinu ambayo ni bora Hakuna mazingira mazuri kwa sisi watumishi kuweza kufanya kazi Changamoto ni nyingi za makazi Hakuna nyumba, hakuna maji, safi na salama usafiri ni wa shida mpaka uweze kufika huko changamoto ya mitandao ya kijamii, ikuwe mitandao ya intaneti na wakati mwingine unasumbua kwa hiyo tuko kwenye mazingira ya vijijini sana ambayo ni magumu sana kwa sisi kufanya kazi hiyo ndo changamoto kubwa kitu ambacho ningeweza kubadilisha katika kazi yangu na masomo yangu ni kitu ambacho natamani kubadilisha niweze kuapgredi na kuweza kujiendeleza ili niweze kupata masomo niwe katika ngazi ya juu ili niweze kutoka hata kwenye mazingira haya magumu nayofanya hicho ndio kitu ambacho natamani kukibadilisha katika kazi yangu.

Timu ya mchezo ambayo nafuatilia, kwenye mchezo wa mpira wa miguu, sana sana napenda mpira wa miguu, napenda na basketball. Kwa hiyo, kwenye mpira wa miguu, mimi timu yangu kwa Tanzania ni mshabiki wa Simba, Simba mimi ndio timu yangu, kwenye mpira wa miguu. Kwa ulaya, kwenye mpira ya miguu, timu yangu mimi ni Manchester United. Manchester United ni timu yangu, kwenye mpira wa miguu huko ulaya. Na kwenye basketball, mimi ni mshabiki wa Boston Celtics Kwa hiyo, hizo ndizo timu zangu za michezo ambazo nafuatilia ni michezo miwili ambayo naipenda sana ni basketball pamoja na football.

Haa kumbukumbu ya kutisha ninayo moja ambayo ilinitokea wakati nikiwa mdogo nikiwa darasa la tatu wakati nimeenda kufanyiwa tohara nilifanyiwa tohara lakini nilitahiliwa vibaya kiasi kwamba niliumwa sana muda mrefu sana sana sana kwa sababu niliumia sehemu zangu za siri Kitu ambacho nakikumbuka mpaka leo na hakiwezi kufutika katika akili yangu ni hicho kwa sababu kilitaka kunipelekea kupoteza uhai, kupoteza maisha. Kwa hiyo, hiyo ndo kumbukumbu mbaya ya kutisha ambayo ninayo kwenye maisha yangu na pia kumbukumbu nyingine mbaya ya kutisha ni tukio la mamangu mzazi kufariki elfu mbili na sita ni kitu ambacho huwa nikikiwaza nakiogopa na kinanitisha pia. Yeah.

Kwa siku naoga marambili, naoga asubuhi, naoga na jioni. Kwa hiyo hizo ndiyo mara ambazo mimi ninaoga, naoga marambili kwa siku asubuhi, na jioni. Lakini kama ikitokea, nimechoka, nimefanya kazi, nimetoka na majasho, naoga hata zaidi ya marambili.

Ndiyo, natumia teknolojia sauti. Hasa katika hivi vifaa vya mawasiliano kama vile simu, earpod, na vifaa vingine mbali mbali ambavyo vinatumia. Umeme, kwa hiyo teknolojia ya sauti ni teknolojia ambayo mimi naitumia sana. Hasa katika vifaa vya muziki, kuna kurekodi, kuna kufanya audio mbali mbali.

Na uwanisha kazi na maisha yangu binafsi kwa sababu kila kitu ambacho na kifanya hasa kazini na kifanya kwa muda muafaka. Nikitoka kazini na maliza kazi zangu mpaka saatisa, natoka na rudi nyumbani na kuendelea na maisha yangu binafsi ya kawaida na shughuli zangu za nyumbani. Ko mara nyingi natumia muda wa masaa tisa nikiwa kazini, nikitoka naendelea na shughuli zangu mbali mbali za nyumbani ambazo nafanya ambazo ni shughuli zangu binafsi.

Nimewahi kutembelea ziwa, nimewahi kutembelea ziwa ambalo ni ziwa Victoria kule mwanza, wakati nimeenda kule kumtembelea rafiki yangu, nishapita nikamwambia wakati kutembea hapa na pale, niende aka nionyeshe ziwa Victoria lilipo kua nimewahi kutembelea ziwa ambalo ni ziwa Victoria ambalo liko mwanza.

Zoea zuli ambalo ni menijenga Nikwamba kila siku asubuhi nikiamka Kabla kufanya kitu chochote Kabla sijala chochote Lazima ninywe maji glas moja Lazima ninywe maji glas moja ili kuhakikisha mwili wangu na mfumo wangu mzima wa mmengenyo wa chakula Unaanza vizuli Ilo ni zoea moja ambalo nimelijenga Lakini jingine ni kuhakikisha Kabla sija toka na kuelekea kazini nafanya mazoezi Napiga push up mia moja Kabla sijaenda kuoga na kuelekea kazini Kwa hiyo, ayo ni mazoea yafani mazuli ambayo minimejiwekea mbaka sasa.

Apana kwa kweli sivai miwani, mimi sijai kutumia miwani, sijai kuwa na shida yoyote ya macho ambayo nilishauriwa na daktari kwa namna moja au nyingine niweze kuvaa miwani. Kwa iyo mimi sivai miwani, natumia macho yangu kawaida kufanya shughuli zangu. Hakuna wa miwani, wala miwani nayovaa.

Muziki ambao mi ninaupenda, kwanza napenda muziki wa hip-hop hip-hop, ndo muziki ambao mi ninaupenda kuliko muziki wa mwingine wa aina yoyote ile, huo ndo muziki ambao naupenda Muimbaji ambaye nampenda sana kutoka kwenye muziki huu wa hip-hop Naeza nikataja kutoka Tanzania na nikataja kutoka Marekani. Kwa sababu hizo ndo sehemu kubwa ambazo mimi nasikiliza sana muziki wa hip-hop. Kutoka Tanzania, mwimbaji ambaye nampenda sana mimi ni Chidi Benz. Chidi Benz ndo msani ambaye nampenda kuliko wasanii wote. Na kutoka Marekani, mwimbaji ambaye na mpenda sana kuliko wote ni J Cole Jekol ndo msani ambaye na mpenda zaidi kuliko ote. Na wakati ambao mimi nasikiliza muziki, napenda kutuliza muziki muda ambao na kuwa nipo mwenyewe nyumbani, siku ambazo ni za weekend au ni siku zile ambazo nikitoka kazini nimepumzika ni muda wote mimi huwa nasikiliza aina hii ya muziki. Nasikiliza sana Najisikia vizuri Nikisikiliza muziki wa hip-hop Nasikia faraja Nasikia kufarijika sababu ni muziki ambao kiukweli Unahamasisha mapambano kupambana na maisha kutoka hata tamaa na vitu kama hivo. Na ndio maana wasaniii hawa wawili Mi nilio wachagua wana napenda sana kuwasikiliza muda wote.

Napenda sana sana kununua vitu online. Online napenda sana kuorder vitu online. Natumia sana app mbalimbali kama vile Alibaba Napenda sana kuagiza vitu huko. Labda kama ni vitu ambavyo mimi naeza nika, vinaweza vikapatikana kiurahisi kwenye maduka kama vile milimani city, Kariokoo Huwaanapenda kununua vitu maenea hayo, kwenye ni hizo store. Lakini mara nyingi sana napenda kuagiza vitu online.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni ushirikiano mzuri baina yangu mimi na wafanyakazi wenzangu hicho ndio kitu ambacho kinanipa sana motisha kufanya kazi kwa bidii na kuweza kuhakikisha natimiza majukumu yangu vile ambavyo inatakiwa Kwa hiyo ule uhusiano mzuri kufanya kazi kama timu kwa pamoja ili ni kitu ambacho napenda na kinanipa sana motisha.

Yah nimeshawai kuenda maonyesho ya sanaa Maonyesho ya sanaa nimeshawai kuenda makumbusho Kuna kipindi ya lifanyika maunyosho pale nikawa nimeenda kuangalia sanaa, ubunifu, mbali mbali ambao ukua ukifanywa na wa Tanzania pia nimeshawai kuenda kwenye maunyesho ya sanaa bagamoyo Nikienda kujionea kule kitu gani ambacho kinaendelea na vitu gani ambavyo vinafanywa sanaa za michezo ya ngoma, ngoma za jadi, mavazi, ya asili, vyakula vya asili na lugha mbalimbali za Tanzania.

Kinywaji ninachokipenda zaidi, Napenda zaidi kunywa vinywaji mbalimbali, ni vingi, lakini kinywaji ambacho nakipenda zaidi, napenda kunywa chai ya kawaida, chai ya rangi. Hiki ni kinywaji ambacho napenda kunywa muda ambao natoka kazini, huwa nakunywa kinywaji hiki. Hiki ni kinywaji ambacho nakipenda. Muda wakati ambao natumia muda mwingi kunywa kinywaji hiki, ni wakati wa jioni nikitoka kazini na jioni kabisa kabla sijalala. Asubuhi huwa sipendelei sana kunywa chai. Asubuhi huwa nakunywa maji tu, sinywi chai ila Napenda sana kunywa chai wakati wa jioni. Na kinywaji hiki nimekifahamu tu kutoka nikiwa mdogo, nimekuwa tukipewa chai, nimekuwa nikipenda kunywa chai. Na najihisi vizuri nikinywa chai najihisi vizuri, najihisi niko salama Hakuna kitu kingine ambacho najihisi nakuwa tu sawa.

Najikinga na jua kali hasaa kwa kutumia mwavuli kama kuna jua kali sana wakati wa huko nje Huwa natumia mara nyingi mwavuli. Natoka na mwavuli, natembea kama natembea labda kuenda dukani. Ila kama kuna jua pia kali Huwa natumia mara nyingi kukaa sehemu ambayo kuna kivuli na kutulia kwa muda mpaka jua lipunguwe.

Arufu nayopenda, napenda arufu ya chakula hasa napenda arufu ya pilau pilau likipikwa, napenda ile arufu yake ya vyiungo Kwa sababu pilau ni chakula ambacho kinawekwa vyiungo vingi mbali mbali Napenda ile arufu ya pilau Kwa sababu ya vyiungo kama vile ya mdalasini, iliki na pilau masala na vitu kama ivo Kwa hiyo napenda sana arufu ya pilau.

Wakati wa wasiwasi, napenda tu kukaa kwa utulivu, kutuliza akili yangu, kumwomba mungu, anisaidie, anipe nguvu, ili nisiweze kuwa na wasiwasi na hicho kitu ambacho na kuwa na wasiwasi nacho. Kwa hiyo, napenda kuwa katika hali ya utulivu, napenda kumuhusisha mungu, katika jambo ambalo linanisumbua, ninapokuwa na wasiwasi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, asa ngoma za asili, za kabila langu kwa sababu minimu hehe kwa hiyo napenda sana kucheza ngoma za kihehe na ngoma ambazo nazicheza vizuri kwa sababu ni ngoma ambazo nimekuwa nikiona babu zangu, wajomba zangu, bibi zangu wakicheza nikuwa mdogo kwa hiyo na mingu nijifunza kwa hiyo kitu ambacho napenda kucheza ni ngoma na ni ngoma za asili angu.

Mara nyingi wikendi natumia muda mwingi kufanya usafi, nyumbani, kupiga deki, kufua, kuosha vyombo. Pia natumia muda mwingi kuangalia movie, kusikiliza muziki, kupika chakula kizuri ambacho nakipenda kwa sababu wikendi ni muda ambao na kuwa nimepata muda mwingi nyumbani wa kutulia na kuweza kujumuika na marafiki, ndugu jamaa na marafiki.

Program ya simu ambayo natumia kila siku lazima nitumie Google. Natumia sana Google hasa Google Chrome kwa sababu ni kisehemu ambayo napata vitu vingi nikivitaji. Natumia sana Google na Google vitu mbalimbali kujifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo program ambayo lazima nitumie kila siku ni Google Chrome. Hiyo natumia kila siku.

Wakati umeme ukiwa umekatika, natumia kutoka nje, maana sitaweza kuendelea tena kukaa ndani, sababu kukaa ndani bila umeme ni changamoto, mara nyingi huwa natoka nje, nje ambako nakutana na watu, mbalimbali, marafiki, kuweza kukaa na mkapiga story, mkaongea, mkabadilisha na mawazo wakati tunasubili umeme unapokuwa, unatarajiwa kurudi.

Kazi ambayo naithamini zaidi ni kazi yangu ambayo naifanya ya udaktari kuwa ni kazi ya diploma. Kazi ambayo naithamini kwa sasa kwa sababu ndio kazi ambayo pekee inaweza kuniheshimisha kwenye jamii. Nikitajua mimi ni mtu ambaye najushughulisha na nini lazima niseme mi ni daktari katika ngazi ya diploma. Hicho ndio kazi ambayo naithamini sana.

Likizo yangu ya ndoto, kikweli ningependa kushiriki, ningependa kusafiri na kuenda nje ya nchi ya Tanzania, ningependa kuenda Thailand, Bangkok, katika nchi ya Thailand, ni nchi ambao naipenda, sababu ni nchi ambao inanivutia kwa tamaduni zake, maandhari zake na watu ambao wanaishi kule. Kwa hiyo sehemu ambao ningependa sana kuenda kwenye likizo yangu ya ndoto ni nchi ya Thailand. Ningeshiriki huko, kuenda kutembelea kwenye misitu na sehemu nyingine mbali mbali. Kitu ambacho nigependa kufanya, ningefika huko, nigeenda kujifunza utamaduni wa watu wa Thailand, wanaishi vipi, utamaduni wao, matibabu yao, kwenye sekta ya afya, ngazi walioipiga, ni vitu ambacho natamani, ningepata nafasi ya kusafiri, kwenda ningeenda kujifunza huko vitu kama ivo. Mtu ambaye ningependa kusafiri naye, ningependa kumchukua mamangu, na kwenda naye kwenye nchi hiyo ya Thailand. Huyo ndo mtu pekee ambaye natamani kuenda naye huko So, hicho ndo kitu ambacho natamani sana kutembelea maeneo kama hayo na maeneo mengine mengi kama hayo.

Kitu ambacho nakifanya ili kueka afya vizuri, kwanza kabisa nahakikisha, ulaji wangu ni ulaji ambao ni mzuri, siri za kura, ambavo vina mafuta mengi, situmi, pombe kwa kiwangu ambacho kimepitiliza. Kwa hiyo, icho ni kitu ambacho nahakikisha na kifanya ili kueka afya yangu vizuri Pia, na upa mwili wangu muda mwingi wa kupumzika, kulala, usingiz wa kutosha kufanya mazoezi, kila siku, nitakapo napukua napata nafasi, nikisha toka kazini ni kitu ambacho nakifanya, mara kwa mara ili kwa kikisha na iweka afya yangu vizuri Kwa hiyo, nakula mulo kamili, nakula matunda, nakunywa maji ya kutosha na fanya mazoezi, na pumzika na kupata muda mwingi wa kulala.

Napenda kusoma vitabu vya mambo ambayo inausu intelligensia mbali mbali, inspirational mbali mbali. Adisi za kusisimua na kuchangamisha akili yangu mara nyingi huwa napenda kukaa, nikituria, nipate vitabu vya aina iyo hapo. Vina vyohusu mambo ya intelligence, mambo ya adisi mbali mbali, mambo ya zamani, mambo ya kale na vitu kama ivo.

Mchezaji wa mpila wa kikapu ambaye ni bola kwangu na ambaye nampenda ni Kevin Durant Kevin Durant ni mchezaji ambaye ni bola kwangu kwa mpila wa kikapu ambaye na mpenda sana huyu mchezaji ananivutia style yake ya uchezaji mwili wake urivo mlefu anaweza kufunga magoli akiwa katika umbali mkubwa na ndo maana wanampa jina la utani wanamuita easy money sniper Kwa hiyo Kevin Durant ndo mchezaji wangu bola na penda mchezaji huyu kwa sababu ya uchezaji wake na umairi wake katika kufunga magori akiwa mbari Nakumbuka mchezo ambao ulinivutia sana ni alipokuwa Golden State Warriors Kevin Durante alikuwa ni mchezaji ambaye Kila mechi anayo cheza ni lazima afunge magori na acheze vizuri pia mchezo mwingine ulionivutia ni wakati akiwa anacheza Brooklyn Nets alipocheza na tulipocheza na Mirwaki Mirwaki Bucks alicheza vizuri na aliperform vizuri sana ujuzi ambao na ningekependa kumwelezea kebendulanti ana u skills nyingi sana mbalimbali, ana mbinu mbalimbali nyingi katika kuhakikisha analifikia gori na anafunga na hata akiwa mbali hicho ndo kitu ambacho kina nivutia sana kwa mchezaji huyo.

Muda wa mwisho na ushugulikia kwa sababu ni muda ambao unakuwa ni muda ambao ni wa mwisho. Yani ni muda ambao auna tena muda zaidi ya uo kwa hiyo muda kama ni wa mwisho naakikisha nafanya yale mambo yote ya muhimu ambao natakiwa kuyafanya ndani ya wakati maalum ili huo muda usiweze kunipita. Kwa hiyo muda wa mwisho ni muda wa mwisho kuzingatia vizuri.

Mchezo ambao napenda kucheza sana ni mchezo wa mpira wa miguu. Pamoja na kikapu, pira wa kikapu. Huu ndo, hii ndo michezo ambao napenda sana kucheza. Lakini mara nyingi kutokana na mazingira ambao nipo, kuna viwanja vingi vya mipira mpira wa miguu. Kwa hiyo natumia muda mwingi sana kucheza mpira wa miguu.

Muda wangu wa bure kabisa kwanza nautumia kujumuika na marafiki mbali mbali ambao nakuwa nao katika mazingira ya nyumbani, ndugu jamaa na marafiki kubadilishana mawazo ya hapa na pale kupigia story mbili tatu na kubadilishana katika hali mbali mbali za jamii. Muda wangu wa bure mara nyingi nautumia na marafiki kukaa na kupumzika, kusoma vitabu, kuangalia movie na kuperuzi katika mtandao ya kujamii ili kuweza kujua kitu gani kinaendelea katika jamii yangu.

Wakati wa weekendi, siku ya jumamosi na jumapili, natumia siku hizi kupumzika nyumbani, kupata mda mwingi, wakufanya usafi, kufua, kuosha vyombo, kupiga deki nyumbani kwangu Kwa kujumuika na marafiki, kubadisha na nao mawazo, kwa sababu ni muda ambao na kuwa mda mwingi nimepumzika marafiki, wakati mwingi na kutana nao wakati wa jioni, siku za jumamosi na siku ya jumamosi, kwanzia subuhi, saa nne, mbaka mchana, saa tisa, uwa nakua nyumbani kwangu najishugulisha na usafi, na fua, naosha vyombo, na pata pia muda kupumzika, wakula, chakula kizuri, pia kujishomea vitabu. Lakini kwa siku ya jumapili, mapema kabisa ikifika subuhi na amka na jiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Nikirudi kutoka kanisani na kupumzika tu nyumbani kufanya maandalizi kwa ajili ya siku ya jumatatu, ambayo ni siku ambayo uwa naenda kazini. Kama nivo sema, siku ya jumamosi uwa nakuwa na marafiki nyumbani, ila siku ya jumapili uwa nashinda sana nyumbani. Kuhusu kwenda sehemu kukaa labda kunywa ni siku ya jumamosi, pale ambapo nakuwa natoka na marafiki, ndo siku ambayo uwa naenda kushugulika kujiunga nao, ilikuweza kushugulika nao kwa vitu mbali mbali kama vile kunywa na kuongea kubadisha na mawazo mbali mbali. Mambo ya kawaida ambao nafanya, ndio kama hayo nilio ya ongea, nafua, naosha vyombo, na napika na piga deki nyubani kwangu. Wa ni marafiki, mtu ambaye na jishirikisha naye pamoja, wikendi ni marafiki, hakuna watu wengine. Ndugu jamaa na marafiki, ndio watu ambao wakua nao wikendi mambo ambayo uwanahitaji kuyapumzika na kufanya mengine, hakuna ya ziada zaidi ya hayo ambao niwe ya ongea hapo, ndo mambo ambayo unayafanya, mara kwa mara siku ya jumamosi na jumapili.

Simu yangu naitumia hasa kupeluzi katika mitando ya kijamii ili kuweza kupata habali, kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo, mara nyingi nakuwa kwenye simu nikiwa kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter, na kuwa Snapchat, na kuwa WhatsApp, mala nyingi na kuwa katika mitandao ya kijamii. Matumizi makubwa ya simu yangu nayatumia huko kwenye mitandao ya kijamii. Pia naitumia katika kupokea dokumenti mbalimbali ambazo natumiwa taarifa mbalimbali za kazini niko kwenye magroup ya whatsapp Kwa sababu wale magroup ni ya kazi na napata taarifa huko mbalimbali ambazo zinatakiwa kwa ajiri ya kazi Kwa hivyo simu yangu sana sana naitumia kwenye mitandao ya kijamii Pia natumia kama kwenye google kuguga vitu mbalimbali ambazo vinakua vinanitatiza Nahitaji kuvijua nahitaji kujifunza Natumia sana simu yangu kwa ajili ya mambo kama hayo kugoogl mitandao ya kijamii sana na kusikiliza mziki kidogo na kueza kuburudika na fitu mbalimbali sana sana natumia simu yangu kwa ajili hiyo.

Ndio, muziki wa jaji napenda, hasa mziki wa jadi na asili ya kabila langu, muziki wa kihehe ni muziki ambao naupenda, ngoma za asili na muziki ambao unaimbwa kwa lugha ya kabila langu. Kwa hiyo, muziki wa jaji naupenda na muziki ambao ni wa kabila langu la kihehe. Nimekuwa nikiona babu zangu bibi zangu, wakiimba, ngoma za kihehe na muziki wakihehe, wakipiga, vyombo vya kihehe, hehe, wa kabila la kihehe. Kwa hivyo napenda mziki wa jadi sana.

Ndiyo, napigia kura kwa sababu nina kitambulisho cha kupigia kura na umri wangu unaruhusu mimi kushiriki katika zoezi na kupigia kura. Kwa hiyo, kupiga kura ni nashiriki, vizuri kabisa na napiga kura kabisa kwa sababu ni haki yangu kama mtanzania kushiriki katika zoezi zima la kupiga kura.

Ni kweli, napenda sana kupanda milima Napenda kupanda milima kwa sababu ni moja kati ya vivutio vizuri sana na moja kati ya kitu ambacho napenda sana kukifanya moja kati ya mlima ambao nimeshawahi Kupanda ni mlima Kilimanjaro ambao upo Tanzania Nilienda kutembelea na nikapanda mpaka juu kwa hiyo Kupanda milima, napenda ukweli.

Wakati wa msongo wa kazi, mara nyingi natumia muda wangu mwingi kusoma vitabu na kujaribu kupumzisha akili yangu, kusikiliza muziki mzuri naoupenda, kubadilishana mawazo kuliko kutumia muda mwingi kukaa peke yangu. Kwa hiyo, msongo wa kazi upo, kazi mara nyingi zinakuwa zinakuzidi, unazidiwa na kazi kwa hiyo muda mwingi huwa nautumia kusikiliza mziki na kusoma vitabu.

Napenda sana filamu. Ni kweli napenda sana filamu. Muda mwingi natumia kuangalia filamu. Na aina ya filamu ambazo nazipenda mimi napenda sana kuangalia thriller ambayo ni mchanganyiko wa psychological. Kuwa napenda sana psychological thriller. Napenda sana action. Napenda drama. Napenda pia filamu za aina ya historia za zamani. Yani napenda adventure movie. Hizo ndo aina ya filamu ambazo mimi nazipenda.

Ni kweli napenda sana kulima bustani na hata hapa katika mazingira ambayo mimi naishi nyumbani kwangu nimelima bustani ya mboga mboga pamoja na miti baazi ya matunda. Kwa hiyo ninapenda sana kulima bustani na ninalima hata kipindi ambacho siyo cha mvua kwa sababu bustani zangu ni ndogo ndogo kwa hiyo huwa natumia pia kumuagilia maji ambayo nayatumia hapa nyumbani. Ko bustani ni nazo za mboga za majani pamoja na bustani za miti baadhi ya matunda.

Napenda hali ya hewa ambayo ipo katikati. Napenda hali ya hewa ambayo imetulia ina utulivu. Isiokuwa na baridi kali, isiokuwa na jua kali wala joto. Napenda hali ya hewa ambayo ni tulivu ambayo inaeza kakusaidia ata kutoka nje kutembea, kuenda dukani na kuweza kurudi. Kwa mara nyingi, huwa napenda hali hio ya hewa. Lakini ikija swala la joto au baridi, na napenda sana hali ya ubaridi kuliko kuwa na joto kali. Lakini hali ambayo inanivutia zaidi ni hali ambayo ni ya kawaida. Sio baridi kali wala sio joto kali.

Napenda sana mtaa wangu kwa sababu mtaa wangu, kitu kikubwa ambacho nakipenda kutoka kwenye mtaa wangu, mtaa wangu kuna utulivu wa hali ya juu kuhusiana na swala la utulivu. Hii indo kitu kikubwa kinanifanya naupenda huu mtaa umetulia, hauna mambo mengi, hauna matukio ya ajabu, hauna vibaka, hauna wezi. Majirani ni wakarimu, kila mtu anakaa kwa upendo na kuna usirikiano mkubwa sana katika mta wangu. Hicho ndo kitu ambacho nakipenda kuhusu mtaa wangu.

Hesabu ni somo ambalo nalipenda, hesabu naipenda kwa sababu hesabu inaingia katika kila nyanja ya maisha, kila nyanja ya jamii na kila ambacho na kifanya, hazima ufanye hesabu. Hesabu imekuwa ikihusika katika sehemu kubwa sana ya maisha. Kwa hiyo napenda hesabu na najifunza na ku kuipenda kuijua hesabu kila siku.

Kusoma maoni mitandaoni ni kweli, ni kitu ambacho nakipenda sana, kwa sababu napenda kujua kila mtu anawaza nini, anafikiria nini kuhusiana na mada au tukio lolote ambalo limetokea. Napenda kujua watu wengine wanawaza nini, napenda kujua ni kitu gani, watu mbalimbali wanafikiria ambacho ni tofauti na mimi kwa hiyo. Napenda kusoma mawazo mengi mtandaoni.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine, ushauri ambao ni wakawahida tu, kwamba anatakiwa kuwa makini na maisha ambao yanaendelea sasa ivi, na asa katika nyanja mbalimbali, ikiwepo ni uchumi, ikiwepo siyasa, tuwe makini asa katika hii mitandao ya kijamii tunayotumia, kuangalia baazi ya maoni tunayatoa, ili kweza kutokujiingiza katika matatizo mbalimbali, ambao angeza kutukuta kwa namna moja au nyingine. Katika jamii hii ya mitandao ya kijamii ni vema kuwa makini sana nimeweza kuongelea swala la ushauri kwenye nyanja ya mitandao ya kijamii kwa sababu mitandao ya kijamii haikwepeki Mimi nikiwa kama kijiana nashiriki sana mitandao ya kijamii kutowa mauni yangu na vijana wangine wengi katika jamii na watu mbalimbali ikua narika tofauti tofauti Wanausika katika kutowa michango kwenye jamii Kwa hiyo nimependa kutowa ushauri kwa upande huo kwa sababu nisehemu kubwa sana ya maisha ambayo tunaishi sasa hivi yanausisha mitandao ya kijamii.

Majirani zangu nawafamu ni jambo ambalo ni la muhimu sana, wafahamiana na majirani kwa hiyo ni kweli na wafahamu majirani zangu kwa sababu ni watu ambao kwa namna moja au nyingine wawo ndo wanaeza kuwa msaada wa kwanza kabisa pale ambapo mimi napata changamoto napata matatizo, majirani zangu ambao naishi nao jirani ni watu ambao ni wa muhimu kuwafahamu kwa hiyo nawafamu majirani zangu wote.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, kwa kweli ni kikubwa, kikubwa tena sio kidogo ni kikubwa sana, kikubwa kuta za rangi ya marun, ndo. Ziko katika chumba changu ambacho mimi nalala. Kwa chumba changu ni kikubwa na kuta zake zina rangi ya marumu. Kitanda changu ni cha mbao, kikubwa, kinafuti sita kwa sita. Nikiwa nachungulia kutoka dirishani naona nje kwa sababu madirisha ni makubwa Kwa hiyo hata kama ni mtu anapita naweza kumuona vizuri au gari au pikipiki inaonekana vizuri kabisa kutoka dirishani chumbani kitu ambacho nakipenda napenda kiti changu ambacho ni kiti Kile cheusi cha kuzunguka cha ofisini na meza yangu Kitu ambacho napenda kwa sababu mara nyingi huwa nakaa hapo nasoma vitabu na kuperuzi mitandaoni nikiwa nimeka kwenye kiti changu na meza yangu.

Sana, sana, sana, nafuatilia sana, matukio ya kimataifa kwa sababu ni baadhi ya mambo ambayo ninapenda kuyajua kitu gani kinaendelea katika mataifa yaliyo endelea. Nafuatilia matukio yanayoendelea Venezuela pamoja na Marekani nafuatilia maandamano yaliyotokea uko, katika nchi ya, nchi za Uarabuni. Kama kuna maandamano baadhi yametokea kwa hiyo nafuatilia hasa katika nchi ya Irani, kwa hiyo matukio kimataifa nayafuatilia sana.

Kurudi ujana ni jambo ambalo ukiniuliza mimi kama mimi naeza nikakuambia natamani kurudi baazi ya umri ambao nilikuepo kipindi cha nyuma Kwa hiyo kurudi ujanani ni kitu ambacho nikizuri kwa sababu unaeza ukaendelea kuwa unaishi duniani Kwa hiyo kurudi ujanani ni kitu ambacho mi ukinipa nafasi ya kuweza kurudisha miaka yangu Kazaa nyuma nitakubali, nitarudi.

Katika jamii yangu nashiriki vizuri, nahusiana na jamii yangu vizuri, moja kwa moja katika matukio, yanayohusika na jamii kama vile, sherehe, mbalimbali, harusi, vipaimara, misiba, pia, nashiriki. Kwa hiyo, katika jamii yangu, mimi niko moja kwa moja kwenye kushiriki. Michango mbalimbali, shughuli za usafi wa mazingira, shughuli zozote zinazo husisha raha na shida, mimi niko pamoja na jamii yangu. Moja kwa moja.

Neno siri langu naliweka salama kwa kulisevu, kulihifadhi kwenye notebook zangu ambazo natumia na hasaa diary yangu ambayo naitumia mara nyingi nyumbani kwangu nimekuwa nahifadhi neno siri langu. Neno siri langu mbalimbali na kwenye mitandao ya kijamii, kwenye simu zangu, kwenye mitandao ya kijamii nimekuwa nazihifadhi katika diary yangu ili nisiweze kupoteza au kuweza kusahau.

Wakati wa likizo natumia muda mwingi kuweza kutafakari, pale ambapo nakuwa nimefanya mapungufu wakati wa kazi zangu nikiwa kazini. Kwa hiyo muda mwingi wa likizo huwa natumia kukaa na kutafakari, nikiwa mapunzikoni, nyumbani, na ndugu, jamaa na, marafiki, lakini pia huwa natafakari, pale ambapo nimeweza kufanya vizuri na pale ambapo nimeweza kufanya vibaya, ili niweze kungeza ubunifu na ustadi mkuu wa kazi, nitakapokuwa narudi kazini kwa mara nyingine baada ya likizo kuisha.

Kifaa changu nachaji mara mbili kwa siku Nachaji usiku kabisa nikiwa sijalala, nachaji simu yangu, mpaka ninapotoka kazini, nikirudi nyumbani inakua imepungua chaji kwa hiyo na naichaji tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo, kifaa changu mimi kwa siku na nakichaji mara mbili tu.

Hospitalini kama ni kwa ajili ya swala la kutibiwa kwa mwaka naweza nisiende kabisa au nikaenda mara moja. Nimekuwa na bahati ya kueza kuto kuumwa mara kwa mara. Afya yangu ni mara zaidi lakini ukizungumza swala la kazi kama nilivyosema mimi ni daktari kwa hiyo ofisini hospitali ndo ofisini kwangu na kuwa hospitali mara zote. Ila kama ni swala la ugonjwa kuumwa ni mara moja tu kwa mwaka au naweza nisiende kabisa.

Hapana, hapana, hapana, maji ambayo mimi napenda kuoga, napenda kuoga maji ya baridi. Maji ya baridi ndio maji ambayo napenda kuoga na siyo maji ya moto. Maji ya baridi nikioga, najisikia vizuri, najisikia mwili wangu mwepesi, uko active, kwa anjili ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Kwa hiyo, huwa naoga asubuhi, kabla sijaenda kazini maji ya baridi, nikirudi pia nyumbani jioni, naoga maji baridi. Kwa hiyo, napenda kuoga maji ya baridi, na sio ya moto. Sipendelei kuoga maji ya moto.

Kinacho nifanya nicheke ni kichekesho. Kichekesho chochote kile, ikitokea nimekiona kwenye mitandao ya kijamii, au mtu ameongea, au mtu amekisema, au amekifanya kitendo uti ambacho kinaweza kukanifanya nicheke, huwa nacheka. Kwa hiyo kitu ambacho kinanifanya nicheke, ni kichekesho mbalimbali ambavyo nakutana navyo kwenye mitandao ya kijamii, na kwenye jamii yangu ya kila siku mtaani kwangu.

Mimi napenda kusimamiwa, napenda kusimamiwa kwa ni kila kitu ambacho na kuwa sijakua na uzoefu nacho chakweza kukifanya. Kwa hiyo napenda kusimamiwa ili niweze kuweza kupata uzoefu, kuweza kupata ujuzi na kukosolewa pale ambapo na kuwa ni mekosea. Kwa hio ni kisimamiwa uanapenda zaidi kwa kile kitu ambacho sijui kukifanya.

Mimi napenda kucheza, napenda kucheza michezo ambayo naiweza kucheza. Kama vili mpira wa miguu pamoja na mpira wa kikapu, ila mchezo ambao mimi siwezi kucheza, napenda kutazama. Napenda kutazama mchezo wa tennis, mchezo wa volleyball, napenda kutazama mchezo mingine mingi mingi mbali mbali ambayo mimi sijaijua kucheza kwa hiyo. Napenda kucheza kwa mchezo ambayo naiweza kiukweli, napenda kucheza.

Ni kweli naeza nikakwambia harufu ya chakula, harufu ambayo mimi naipenda ni harufu ya chakula, harufu ya chakula aina ya pilau, napenda harufu ya chakula cha pilau kwa sababu ni chakula ambacho kinakuwa kina viungo vingi mbali mbali, imechanganywa na viungo vingi kwa hiyo harufu yake huwa ni harufu ambayo inanivutia na ni harufu ambayo huwa naipenda. Sana harufu ya pilau. Wakati ambao nilisikia hii harufu ni wakati ambao huwa kinapikwa chakula aina ya pilau na ni chakula ambacho mimi mwenyewe napenda kukipika na naweza kukipika Kumbukumbu kubwa ambayo inanikumbusha harufu hii ya pilau ni nyumbani kwa mama yangu, mama yangu huwa anapika chakula kinanukia sana kwa hiyo huwa napenda harufu hii Nikipata hii harufu najisikia vizuri, najisikia faraja, najisikia sehemu ya mtu ambaye atakula chakula kitamu na kizuri.

Mradi mpya wa kazi huwa nauwanza kwa kufanya tathmini ya huo mradi kabla sijauwanza kujua kitu gani ambacho kitanigharimu na kitanigharimu matirio kiasi gani gharama zake kwa kila kifaa ambacho nitakitumia kwa mradi huo mpya wa kazi. Na pia huwa naangalia ni muda gani nitautumia kuweza kufanya huo mradi mwanzo mpaka mwisho nitakapomaliza na pia kupata nguvu kazi naangalia nitaipataje naangalia pia na mazingira hali ya hewa kwa muda ambao unahitaji kufanya huo mradi.

Mimi ni mtu wa ubunifu. Mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda sana kubuni. Njia mbalimbari ambazo zinaeza ni kanisaidia mimi kueza kufanya kazi zangu kwa uraisi. Asa napokua eneo langu la kazi. Napenda kutumia mbinu za ubunifu ili kueza kunisaidia kufanya kazi zangu. Hasa pale ambapo nakuwa na wagonjwa wengi na niko mwenyewe mara nyingi kazini huwa nakuwa mbunifu kwa kueza kujitahidi kutumia mbinu mbalimbali za ubunifu ili niweze kufanya kazi zangu kwa uraisi.

Mandhari nzuri ambayo nimahi kuiona ni mandhari ya bonde la mto ngorongolo. Bonde la ngorongoro ni moja kati ya mandhari nzuri sana ambazo nimewai kuziona zilinivutia. Nikipenda ili mandhari ya ngorongoro kreta kuliko mandhali nyingine yote ambao nishawai kuitembelea hapa Tanzania. Ni mandhari moja ambayo ilinivutia ni nzuri kuiona ni nzuri una unavutiwa unatamani uendelee kuwepo ngorongoro kreta.

Mahali pa kihistoria ambapo natamani sana nigeweza kutembelea, natamani nigeweza kufika eneo wa la karenga ambalo lipo iringa, manispa ya iringa. Natamani sana nigefika ilo eneo, nikajionea kule ambako alikuwepo chifu mkwawa wa wahehe. Natamani ningefika uko, kwa sababu mimi ni muhehe, lakini sijawai kufika tarenga. Natamani sana ningewai kufika karenga.

Natumia muda mrefu sana mtandaoni, zaidi ya masaa tisa mpaka kumi, mimi natumia kuepo mtandaoni. Kwa sababu mtandaoni ni sehemu ambayo, napata habari kwa urahisi, napata habari kwa haraka. Kila sekunde nayoipata, nikiwa free, natumia kuingia mtandaoni, kuangalia kitu gani kinaendelea katika jamii yangu, katika nchi yangu ya Tanzania. Kwa hiyo natumia muda mwingi sana, nikiwa mtandaoni. Zaidi ya masaa tisa mpaka kumi, niko mtandaoni.

Madukani napenda kuenda hasa siku za weekend, siku za jumamosi na jumapili. Siku ambazo napenda sana kutumia kuenda madukani kwa vitu ambavyo vinakuwa vimeisha ndani kwangu. Napenda kuenda kutunua siku za jumamosi na jumapili wakati nimemaliza shuguli zangu. Napenda kuenda madukani kwa iyo. Napenda sana kwenda madukani siku ya jumamosi na jumapili.

Njia ya usafiri ambayo natumia kila siku natumia njia ya kupanda basi. Natumia mabasi ya kupanda ambayo ni ya hizi safari fupi kutoka nyumbani kuenda sehemu moja na nyingine natumia njia usafiri wa basi. Yaani kama dala dala usafiri kama huo ndo ambayo natumia sana.

Majira ambayo napenda mimi ni majira ya vuli. Majira ya vuli ni majira ambayo mi nayapenda zaidi kwa sababu ni majira ambayo yametulia yana utulivu hayana mambo mengi. Majira haya nayakumbuka kwa sababu nicho kuwa mdogo ni majira ambayo nimekuwa nikikuwa nikiyaona na kutokea kuyapenda sana. Hayana mambo mengi, hayana shughuli ambazo zitakufanya ukae kwa wasiwasi. Kwa hivo majira ya vuli ndo majira ambayo nayapenda. Katika shughuli ambazo nazipenda kuzifanya majira ya vuli napenda kutumia muda huo kuwa nyumbani, kutulia na kuweza kutafakari mambo mengine. Kama vile kufanya biashara zangu ambazo zitainihitaji kutoka hapa nyumbani kwenda sehemu moja na nyingine kwa hiyo ni majira ambayo majira ambayo yanani kuwa ni bora kwangu kutokana shughuli zangu ambazo mimi nazifanya kila siku. Hii hali ya hewa inanivutia na nahisi vizuri, nahisi kufanya kazi zangu kwa wakati, bora kabisa.

Nikweli napenda kujalibu vyakula vipya hasa vile vyakula ambavo nakuwa sijawai kuvipata nafasi ya kuvionja na kueza kujua vinaladha gani. Napenda sana kujalibu vyakula hivyo vipya hasa vyakula vya jamii mbalimbali. Ikiwa vya mataifa mbalimbali au ata hapa apa Tanzania vyakula ambavyo sijawai kuvionja na kueza kujua vina ladha gani na penda kujalibu na kueza kulijua.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki, napenda kupiga chombo cha muziki, na chombo ambacho nakipenda sana kupiga kuliko vyombo vyote, napenda kupiga kinanda, kinanda ni kifaa cha muziki ambacho kimekua kikinivutia. Na wakati mwingi, ninapokuwa napata nafasi, huwa napenda kujifunza, mara kwa mara, kupiga kinanda kwa ufasaha zaidi.

Ndiyo, natoa sana sadaka, natoa michango, kanisani, katika ibada mbalimbali, ambazo nakuwa nashiriki, kunakua kuna mchango mbalimbali, inayohusu matukio mbalimbali, kama vile kusaidia yatima ujenzi wa makanisa, ujenzi wa nyumba waumini, na michango ambayo inahitaji, inakua ni vitu mbalimbali, kama kuna muumini ambayo ana changamoto, anahitaji kuchangiwa, natoa na nashiriki pia katika kutoa sadaka.

Napokea maoni kwa vizuri kutoka kwa wengine kwa sababu kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake kutokana na kila kitu ambacho kinaendelea kwenye jamii, kutokana na kila kitu ambacho kinaendelea katika nchi yetu Tanzania au namna moja au nyingine mimi napofanya kazi napenda pia kupewa maoni kwa kile ambacho nakifanya kinachoendelea katika kazi yangu. Kwa hiyo maoni katika jamii yangu nayapokea vizuri kutokana na mtu mwenyewe anavyoniletea maoni yake anaona nini kibadilishwe, nini kiboreshwe. Kwa hiyo napokea maoni kutoka kwa watu wengine.

Mimi napenda sana mbwa kuliko paka. Mbwa ni mnyama ambaye na mpenda ananivutia kutokana na the way jinsi alivo. Mimi nyumbani kwangu ninafuga mbwa na mbwa ni mnyama ambaye nimekua nikiishi nae kwa miaka mingi sana kwa sasa. Kwa hiyo, ukiniuliza kuhusiana na mbwa au paka, mimi napenda sana mbwa.

Mimi mbahati mbaya sio mshabiki wa mpila wa rugby kutoka malekani. Kwa hiyo ni mchezo ambao nimekua nikiuona lakini sio mchezo ambao mimi na upenda kuushabikia. Kwa hiyo hakuna timu yoyote ambao inanivutia kutoka kwenye mchezo huu kwa sababu ni mchezo ambao nimekuwa siupi sana sikio rangu wala macho yangu kueza kufatilia. Mimi napenda sana basketball napenda sana football. Kwa hiyo lagbi, siwezi nikaongea chochote wala siwezi nikatajia chochote kile ambacho nakipenda kutokana na mchezo huu.

Nafanya mazoezi asubuhi kabla sijaenda kazini na pia nafanya mazoezi jioni baada ya kutoka kazini. Asubuhi, nafanya mazoezi ya kupiga push-up mia moja, ndipo natoka na kuenda kazini. Na jioni nitakaporudi huwa nafanya mazoezi hasa ya kucheza mpira wa miguu au mpira wa kikapu. Hayo ndo mazoezi ambayo nayafanya kwa asubuhi na jioni. Kwa hiyo nafanya mazoezi muda wote. Asubui, nafanya pia jioni.

Ndiyo, navaa saa, navaa saa, napenda sana kifaa hiki, navaa saa, za mshale ambazo huwa nazipenda, nabadilisha saa, mara kwa mara, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, ukitumia ili kuweza kuangalia muda, kuweza kuangalia muda wangu unaenda vipi, huwa navaa saa, kwa hiyo ni kitu ambacho kipo mkononi mwangu muda wote, navaa.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa napenda kukaa na kunywa kinywaji baridi hasa maji ya kunywa. Kama mazingira ya mchana yanakuwa yana jua huwa napenda kukaa kwa utulivu na kunywa kinywaji ambacho ni kinywaji kilaini kama vile maji ya kunywa. Kwa hiyo mapumziko yangu ya mchana huwa nayatumia kukaa na kutulia na kupumzika.

Tatizo lolote ambalo lilikua limetokea kazini kwangu, huwa kwanza kabisa naenda kwa uongozi wangu wa kazi. Huwa naenda kwa uongozi kuweza kulasilisha tatizo hilo, ili kueza kuangalia tatizo hilo linafanyiwa vipi kazi, haraka iwezekanavyo kwa hiyo. Na nyingi kabisa tatizo litakapotokea, huwa naangalia. Kama lipo nje ya uwezo wangu, naenda kwa uongozi. Ila kama tatizo liko ndani ya uwezo wangu basi naliangalia jinsi gani naweza nikalimaliza tatizo hilo kwa haraka na kuendelea na kazi na majukumu ya kila siku.